Jee, umewahi kufuga mnyama? Ndiyo, nimewahi kufuga mnyama. Ilikuwa ni mwaka 2015 ambapo nilifuga mnyama aina ya mbwa. Ambapo nilifika kwa lengo la ulinzi, lakini pia kwa lengo la kutumia kwenye mawendo. Nikuwa na yeye kwenye kwenye kuwenda, mbwa yule alikuwa anaitwa askari. Alikuwa ni mbwa, mmoja mzuri sana na alinisaidia sana kwenye kazi zangu.

Umewahi fikiria kuanzisha biashara yako? Ndio, nimewahi fikiria kuanzisha biashara yangu. Na biashara kuu amboo, ninafikiria kuanzisha. Una biashara kuu mbili, kama sio tatu. Biashara ya kwanza ni biashara ya mazao. Ninapenda sana biashara ya mazao kwa sababu, jamii kila siku inahitaji mazao kwa ajili ya chakula. Lakini pia ninahitaji kufungua biashara ya vifaa vya pikipiki kutokana saa hivi kuna uongezeko kubwa la watu kununua pikipiki kuwa hivo bidhaa vinahitajika Lakini tatu ni biashara ya duka la dawa Hii ni biashara ambayo ni muhimu na niendelevu kwa sababu jinsi dunia inavyoenda, magonjwa ni mengi, watu wanaugua, wanawekupata dawa Kwa hiyo ni biashara ambayo Ninaona inauhitaji mkubwa sana katika jami.

Je, unaweka picha zako mtandaoni? Ndyo, mara chache huwa naweka picha zangu mtandaoni, kwa mfano. Ninaposhiriki jambo fulani na jamii ya mtandaoni, kwa mfano ninapo sherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Ninapo sherehekea, au ninapo shiriki furaha yangu fulani, kwa mfano nimeenda kwenye sherehe, nikapiga picha. Basi nitaweka picha yangu mtandaoni. Hasa kwenye mtandao ya Instagram, Facebook na TikTok.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri? Kiongozi mzuri lazima anasifa mbali mbali. Sifa ya kwanza awe na sifa ya kusikiliza. Awe na uwezo wakusikiliza hoja na maoni mbali mbali kutoka kwa watu wake anaowaongoza. Lakini pia awe na sifa ya kuongea. Awe na sifa ya kuweza kuongea kuwasilisha taarifa au kuongea na watu wake anaowaongoza. Pia sifa nyingine ya kiongozi mzuri lazima awe ana maono. Ili uwe kiongozi mzuri lazima uwe na maono. Uweze kuona mbali, uweze kufikiria kuhusu kesho. Lakini pia uwe na uwezo wa kuongoza hao unaowaongoza. Uweze kuwa mstari wa mbele, uwe mfano wa kuigwa.

Unajikinga vipi na jua kali? Kipindi cha jua kali, hasa kiangazi, hua najikinga na jua kwa kuepuka kutembea sana babarani. Lakini pia inapobidi kutembea barabarani, hua natumia mwavuli. Kuweza kujikinga na jua, ili jua lisiweze kuniunguza na kuaribu ngozi yangu.

Unashughulikia wateja vipi? Wateja wangu ni watu ambao ni ndugu niwagonjwa na ndugu wa wagonjwa. Kwa hiyo, ninashughulikia na wateja wangu, kuhakisha kuwa. Ninakuwa na mawasiliano mazuri, kati yangu na yao, kati ya mimi na ndugu wa mgonjwa na mgonjwa mwenyewe. Kwamba, ninawapa taarifa ya kila kitu ambacho kitakuwa kinaendelea, na kama kuna mabadliko chochote, ninawapa taarifa mapema, ili kuepusha, sintofahamu.

Unawasiliana vipi na wafanya kazi wenzako? Wafanyakazi wenzangu nawasiliana nao vizuri kabisa. Kwa kuhakikisha kwamba, endapo kama kuna jambo lolote ambalo limetokea. Siendi kusema tu mbehembeni bali nawasiliana nao moja kwa moja. Lakini pia kwenye vikao, nawasiliana nao kwa kuweza kwelezana shida na duma limbali na kuweza kupongezana kwa mambo yanatokea katika idara yetu.